Jambo moja, ambalo ningependa sana kujifunza ni teknolojia ya Kompyuta. Hasaa matumizi ya kompyuta na programu mbali mbali. Ningependa kujifunza teknolojia kwa sababu dunia ya sasa, inaenda kwa kasi sana upande wa kidigitali. Karibu kila kitu kinafanya kwa kutumia teknolojia. Kwanzia mawasiliano, elimu, hadi ajira. Ninapofikiria kujifuza teknolojia, naona ni njia ya kujifungua, kifikira na kunipa nafasi ya kujitegemea badaye. Maarifa haya yangeweza kunisaidia kutatua matatizo. Kubuni mambo mapya, na hata kusaidia jamii yangu. Zaidi ya hapo, kujifuza teknolojia kunanipa ujasiri wa kukabiliana na changamoto za siku zijazo kwa sababu dunia haitasimama. Itaendelea kubadilika. Lakini je? Kwanini maswali kama haya ni ya muhimu na yanaitajika? Ni kwa sababu, inaweza kufanya mtu kujithamini, inasaidia mtu kujitambua na pia inasaidia mtu kuelewa malengo yetu ya maisha. Bila maswali kama haya, kuuliza mtu angependa kujifunza nini kipya, mtu anaweza kuishi bila mwelekeo au ndoto.

Kwa kuwa mimi ni msichana, jibu langu litakuwa wazi kabisa, napenda kuvaa ndevu. Ninaposema hivyo namaanisha napenda wanaume ambao wanajua kuvaa ndevu na wanaojali sana usafi wa ndevu zao. Kwa maoni yangu, ndevu zinaweza kumfanya mwanaume aonekane nadhifu, mwenye kujiamini na aliye pangiliwa vizuri. Hasaa pale zinapokuwa zimehifadhiwa kwa usafi na umakini. Ndevu si suala la kuziacha tu zikuwe bila mpangilio, bali ni suala la kujitunza. Ninapowaona wanaume ambao wameweka ndevu zao safi. Zimekatwa vizuri na zinaenda. Zinaendana na muonekano wao kwa ujumla. Inanipa taswira ya mtu anayejijali sana. Mwoneko wake wa na anajiheshimu, hilo linaonyesha nidhamu na uwajibikaji hata katika mambo madogo ya maisha. Kwangu mimi, hilo ni jambo la kuvutia sana. Zaidi ya hapo, ndevu zinaweza kuwa sehemu ya utambulisho wa wanaume. Wengine huonekana tofauti kabisa wakiwa na ndevu kuliko wanaponyoa. Ndevu zinaweza kuonyesha ukomavu na upekee wa mtu. Ndiyo maana napenda mwanaume wanaojua kuvaa ndevu kwa namna inayofa si kwa kuiga tu. Bali kwa kuelewa kuwa usafi na mpangilio ni muhimu kuliko chochote. Hata hivyo, mimi napenda kuzungumzia sana mavazi. Lakini pia ndevu safi nidhamu na ndevu safi nadhifu na zinazoonekana na haiba ya mtu. Ndiyo ndevu inayopendeza.

Mimi binafsi, ninapenda sana mahali pa kimya. Nikikaa mahali pa kimya, nahisi kama akili yangu inapata nafasi ya kupumua. Si lazima kuwe na sauti nyingi ili, nijisikie nipo hai. Kinyume chake, ukimya hunifanya, nijisikie huru na mwenye utulivu. Mahali pa kelele hunichosha haraka kila upande kuna sauti. Watu wanazungumza, wengine wanacheka, wengine wanapiga simu. Na yote hayo hunivuruga mawazo. Mimi si mtu wa kupenda makelele kwa sababu nahisi kama yanachanganya akili yangu. Nikiwa mahali pa kimya naweza fikiria vizuri kupanga mawazo yangu na hata kujielewa zaidi. Ukimya hunisaidia nijisikie niko na mimi mwenyewe. Pia mahali pa kimya hunipa nafasi ya kufanya mambo yangu kwa umakini. Iwe ni somo, iwe ni kusoma, kuandika, iwe hata kufikiria au kuhusu maisha. Ukimya hunifanya njikite zaidi. Sipendi mahali ambapo kila dakika kuna kelele mpya kwa sababu nahisi kama napoteza mwelekeo. Ukimya hunipa nguvu ya ndani na kunifanya nijisikie salama. Mimi basi tena ningependa hunifanta nijisikie huru, mtulivu na mwenye umakini. Kwangu mimi, kimya si upweke, bali ni amani, napenda sana mahali ambapo pamekimya, na kila siku mimi, ninachagua mahali ambapo pamekimya.